Muziki ninaosikiliza sana ni muziki wa reggae. Ninapenda reggae kwa sababu ya wasanii kama Lucky Dube na Bob Marley. Ni wasanii ambao walitikisa sana dunia kipindi cha nyuma. Kwa sababu ya muziki wao ambao una maudhui mazuri. Muziki wao unafundisha, unaburudisha lakini pia unaelimisha.

Ninalala masaa mengi, ninalala masaa saba hadi nane, lakini pia ninajitahidi kuamka asubuhi na mapema. Ili niweze kuendana na ratiba yangu nilioipanga. Ratiba yangu ni ngumu, lakini ni lazima niifate.

Ndiyo, ninapenda kuogelea sana. Ninapenda kuogelea kwa sababu mimi pia ninashindana mashindano ya kuogelea. Kwa hivo ninapenda kuogelea. Mimi ninaogelea maji ya aina yote. Ninaogelea maji ya mtoni. Ninaogelea maji ya ziwani. Muda mwingine ninaogelea maji ya baharini.

Ninapenda kusimamiwa lakini pia ninapenda kusimamia. Mimi ni kiongozi ambaye ninasimamia watu wengi lakini pia nina kiongozi mkubwa ambaye ananisimamia. Kila kiongozi ana kiongozi wake. Hivo ninapenda kusimamia na pia ninapenda kusimamiwa.

Ninaweka neno langu la siri salama kwa kuweka nywila ambayo ni ngumu ambayo hakuna mtu mwingine yeyote yule ataweza kuipata pasipo mimi tu lakini pia nywila ninayoiweka ninahakikisha ni nywila ambayo inatumika kwenye akaunti zangu zote.

Kipawa nilichokuwa nacho mimi ni kipawa cha kuogelea. Lakini pia nina kipawa kingine ambacho ni cha kuongea. Ninaongea lugha tofauti tofauti za mataifa tofauti tofauti. Lakini pia nina kipawa cha kuogelea na kipawa cha kucheza mchezo wa pulutebo.

Ndiyo, ninapenda kuvaa saa, ninapenda kuvaa saa nzito, lakini saa iwe ni saa ya thamani, saa ya gold, lakini pia ninapenda kampuni ya Rolex, ambayo ni kampuni nzuri, ina jina kubwa sana.

Ndiyo, ninapenda kukimbia. Ninapenda kukimbia kama ni mazoezi yangu ya kila siku. Lakini pia ninapenda kukimbia kwenye mashindano mashindano kama ya olimpiki. Ninapenda sana kukimbia. Nilishawahi kushiriki mara moja kwenye mashindano makubwa ya kukimbia.